Unashugulikia vipi muda kazini? Ili kutumia muda wangu vizuri kazini, huwa napanga ratiba ya majukumu ninayopaswa kutimiza. Ninafika kazini mapema ili kuhakikisha nina muda wakutosha wakukamilisha kazi yangu. Masaa ya asubuhi, ninashugulikia mambo magumu yanayohitaji nguvu na akili nyingi. Baadae, namalizia kwa kazi zilizo nyepesi na za kasi.

Je, unapenda upepo au AC? Ninapenda upepo kuliko AC. Hii ni kwa sababu upepo unabadilika kila dakika kinyume na AC ambayo hujikita kwenye kipimo kimoja hadi itakapobadilishwa. Upepo unanipa mandhari halisi yanayobadilika kama maisha yenyewe. Huenda ikawa muundo wangu wa kufanya kazi nje diyo ulionipelekea kupendelea upepo zaidi ya AC.

Unafanya nini kila asubuhi unapoamka? Pindi tuu ninapoamka huwa na soma fungu moja la biblia atakatifu. Kisha napiga sala kushukuru kwa kuamuka vyema na kuomba dua la siku njema. Kisha naingia mazoezini kwa muda wa saa moja na nusu. Baada ya hapo, naungana na familia yangu kwa stafftahi kabla ya kujitayarisha kwenda kazini. Wakati mungine, bibi na watoto wangu huamuka na kujiunga nami katika mtindo wangu wa asubuhi.

Je, unatumia video kwa mawasiliano? Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano tofauti tofauti hapa na pale. Video imekuwa ni kifaa muhimu cha kufanya mikutano na wafanya kazi wenzangu bila kukutana ana kwa ana katika ukumbi. Pia ninatumia video kuwasiliana na marafiki na ndugu zangu walio ng'ambo. Inatuwezesha kuziba pengo la umbali ulio kati yetu. Watoto wangu wanaponipeza niwapo kazini huwa wananipigia simu ya video na kunijulia hali.

Unapangaje wiki yako ya kazi? Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuwasiliana na wafanyakazi wenzangu. Kabla ya kufunga ofisi na kuenda kupumzika wikendi, tunakuwa na mkutano na kupanga ratiba ya wiki inayofuata. Tunagawana majukumu yanayohitaji kutekelezwa katika wiki hiyo. Mwanzoni mwa wiki, ninayapanga majukumu yangu kulingana na uharaka wake. Ninayashugulikia moja baada ya lingine na kuripoti kwa wenzangu jinsi ninavyosonga.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi? Ninge mshauri yeyote anayeanza kazi awe na subira na uvumilivu. Katika siku za kwanza kazini, mtu anaweza kujisikia kama ameutoa mzigo mzito asioweza kuudhibiti. Makosa yatatokea kabla ya kupata uzoefu. Bila subira, anaweza kujihisi kama aliyelemewa au asiyefaa. Ni vizuri kujua kuwa wafanyakazi wote hupitia kipindi kama hiki. Subira na uvumilivu ndizo ngao zitakazo muwezesha mfanyakazi mpya kukwea mlima huu na kuwa mzoefu.

Mchezaji gani wa michezo unaye mpenda? Mchezaji ninaye mpenda zaidi ni kiungo wa kandanda aitwaye Lionel Messi. Mchezaji huyu anaye tokea Argentina aliwahi kungara zaidi akichezea timu ya Barcelona nchini Uhispania. Aliwahi kutoa mataji mengi ya kiwemo kombe la bingwa ulaya na ligi kuu ya Uhispania. Pia aliwahi kutoa kombe la dunia akiwa na hodha wa nchi yake ya Argentina mwakani elfu mbili ishirini na mbili. Mesi kwa sasa anacheza mpira nchini Amerika na timu ya Inter Miami. Ni mchezaji watabaka la juu mwenye ustadi mkubwa na anayependwa na watu wengi kote duniani.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko, huwa najiunga na wafanyakazi wenzangu na kupiga gumzo. Katika soga zetu, huwa tunajadili mambo kama vile siasa na uongozi, hali ya uchumi, mambo ya familia au vichekesho tu. Muda huu ni mzuri wa kupumzisha akili na kuondokea fikra imara zinazohitajika wakati wa kutekeleza kazi. Pia nachukua fursa hii kupiga simu nyumbani na kujua jinsi wanavyoendelea na siku yao.

Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuhishi pasipo? Katika maisha ya leo, siwezi kuhishi bila simu ya rununu. Simu ya mkononi ni kifaa kinachounganisha vifaa vingi vihapo awali. Kando na mawasiliano, rununu ndiyo saa, kalenda, barua, kengele, radio, kikotoo na huduma zingine nyingi. Hata bila kuwepo, ninaweza kutimiza mambo mengi ya nyumbani na hata kazini kwa kutumia simu ya mkononi.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi Ninatumia simu yangu kupekua mtandao kuliko mambo mengine yote mtandaoni ninaangalia mitandao ya kijamii kwa muda kisha naingia kwenye shugli za kazi Ninasoma barua pepe na jumbe zingine nilizotumiwa Baada ya kuzijibu hizi wakati mwingine nitatumia mtandao kufuatilia mikutano ya kikazi Wakati mwingine nao ninapiga simu za mtandao kuongea na watu walio nje ya nchi.

Je, unakumbu kumbu gani ya kutisha? Kumbu kumbu inayo nitia wasiwasi kila inaponijia ni ajali moja niliwahi kupata barabarani. Lori moja lililobeba mchanga lilipoteza briki likiwa mbele yetu na likaanza kurudi nyuma. Bila mahali pa kutorokea, haraka lori hili liligonga gari letu na kupelekea kubingiria kwenye mteremko mkali. Pamoja na wenzangu wawili kutoka kazini, tulikuwa makwenye gari letu liloharibika vibaya. Kwa bahati nzuri, Lori li lisimama mbali kidogo na sisi na tukaponea kubondwa. Nilikaa miezi sita bila kuendesha gari baada ya Tukio Hili. Hadi waleo, kajasho kembamba hunitoka ni napokumbuka Tukio Hili.

Nguvu zako ni zipi kazini? Nguvu yangu kubwa kazini ni kuunganisha watu. Ninapokuwa kwenye timu, nina uwezo wa kuelewa watu wote waliopo na kuambatana na mienendo yao. Mara nyingi, wenzangu hunijia wanapokuwa na migogoro ambayo wangependa kutatua. Kunapokuwa na uchaguzi wa nahodha wa kuongoza timu, mara nyingi ninaibuka mshindi. Hili nithihirisho la imani ya wafanyakazi wenzangu kwangu.

Je, unatumia mfumo wa usalama wa vidole? Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye vifaa vyangu vyaki elektroniki. Simu yangu inaruhusu mfumo huu kufunguliwa na ndiyo njia maalum ninayo itumia. Kazini, ninatumia mfumo huu kufungua milango ya sehemu mbalimbali zenye vyombo vyausalama. Pia tume ya uchaguzi nchini mwetu inatumia njia hii kututambua sisi wapiga kura.